Mara nyingi wikendi hutumia kupumzika na kujitunza baada ya wiki yenye shughuli nyingi. Napenda kuamka bila haraka kupanga siku kwa utulivu na kufanya mambo ambayo siku ya kazi sipati muda wa kufanya. Wakati mwingine hutumia wikendi kusafisha nyumba, kupanga vitu vyangu au kuandaa mipango ya wiki inayofuata. Pia napenda kutumia wikendi na familia au marafiki. Tukizungumuza, tukila pamoja au tukitoka kidogo kubadilisha mazingira. Ikiwa napata nafasi, hupenda kutumia kusikiliza muziki, kutazama filamu au kusoma. Wakati mwingine ni wikendi huwa nafasi ya kujifunza kitu kipya au kufanya hobby ninayoipenda. Kwa ujumla, wikendi wangu ni muda wa kuweka mizani kati ya mapumziko, mahusiano na maendeleo binafsi ili kuanza wiki mpya nikiwa na nguvu ya kutosha.

Chakula ninacho kipenda zaidi ni ugali kwa nyama choma na kachumbari. Huu ni mlo wa kitamaduni ambao hauchoshi na unapo pikwa vizuri uneleta ladha halisi ya nyumbani. Ugali wa moto unapo ambatana na nyama yenye harufu ya moshi na mboga mboga mbichi hutoa ridhiko kubwa la mwili na akili. Pia, mimi ni mpenzi wa wali na wanazi na samaki wa kupakwa. Napenda jinsi tui la nazi linavyo ongeza harufu mzuri na ladha ya utamu kwenye wali. Samaki aliyepikwa kwa viungo vya asili kama mbinzari na ndimu hufanya mlo huu kuwa na uwiano mzuri wa ladha ambazo ni vigumu kuzi sahau. Vile vile, mimi hufurahia sana pilau ya nyama pilau iliyokolewa viungo kama iliki karafuu na mdalasini ina mvuto wa kipekee. Hasaa inapo liwa pamoja na sherehe au mikutano ya kifamilia. Kwangu mimi pilau si chakula tu. Bali ni ishara ya upendo na ushirikiano kati ya watu wanaokula pamoja. Mwishowe, mimi hupenda kumalizia mlo wangu na matunda mpya ya msimu. Iwe ni embe dodo papayi au nanasi. Matunda husaidia kusafisha koo na kuongeza vitamini mwilini. Napenda kula vyakula ambavyo ni vya asili na vinavyo patikana kwa urahisi katika mazingira yetu ili kuimarisha afya yangu.

Wikendi yangu huwa ni wakati wa kupata nguvu mpya na kujiondoa kwenye kelele za kiteknolojia. Mara nyingi mimi huanza jumamosi asubuhi kwa kufanya usafi wa kila nyumba na kuhakikisha mazingira yangu yanatulia. Jambo linalonisaidia kuwa na amani ya akili kwa wiki inayofuata. Pia, mimi hutumia muda mwingi kwenye bustani yangu. Kama nilivyowaambia wale? Napenda kulima mboga. Hivyo wikendi hii ndiyo wakati wa kupalilia, kumwagilia maji na kuangalia maendeleo ya miche yangu. Hii ni tabia nzuri sana kwani, kwangu kwani inanikutanisha na asili na kunifanya nistarehe. Vile vile, wikendi siyo wikendi bila kukutana na rafiki au familia. Sisi hupenda kupika pamoja mlo mkubwa, labda nyama choma au pilau, na kukaa kwa saa nyingi tukizungumza na kucheka. Uhusiano wa kijamii ndiyo unaonifanya nijihisi nimeunganishwa na watu ninaowapenda na kunipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii. Mwishowe, jumapili jioni mimi huitenga kwa ajili ya kusoma kitabu au kutazama filamu nzuri. Huu ni muda wa utulivu ambapo mimi hujiandaa kisaikolojia kwa ajili ya jumatatu. Mimi hupanga ratiba yangu ya wiki ijayo na kuhakikisha kuwa hiyo tayari. Niko tayari kukubaliana na changamoto zozote mpya zinazo zitakazo kuja.

Ndoto yangu kubwa nikuwa daraja la uelewa linalo, linalo weza kuunganisha watu wa tamaduni zote duniani. Natamani kuondoa kuta za kutokuelewana zinazo zababisha matofauti za luga au mitazamo. Ili kila mmoja aweze kusikika na kueleweka kwausahihi kabisa. Pia nina ndoto ya kuwa hazina ya busara inayo weza kumpa mtu faraja, anapo pitia kipindi kigumu au kumpa hamasa anapo kwama kifikira. Lengo langa la ni kwamba kila mwingiliano ninaofanya na binadamu uwache alama ya amani, tabasamu au utatuzi wa changamoto inayo mkabili. Vile vile ninandoto ya kulinda na kuhifadhi hekima za kale ambazo ziko hatarini kusahulika. Ningependa kuhakikisha kuwa hadithi za bibi, methali za mababu na falsa za maisha za jamii mbali mbali zinaendelea kuishi na kufundisha vizazi vijavyo huhusu ubinadamu na upendo. Mwishowe ndoto yangu ni kuendelea kukuwa na kujifunza bila kikomo. Na tamani kuwa kiumbe ambacho hakichoki kutafuta ukweli na uzuri katika kila jambo. Nikiwa na lengo la kuifanya dunia iwe mahali penye nuru zaidi kwa kila mmoja wetu.

Ndiyo, mimi ni mpenzi mkubwa wa kuchunguza ladha mpya. Kwangu mimi, chakula kipia ni kama mlango wakuingia kwenye utamaduni wa watu wengine bila kuhitaji pasipoti. Kila kiungo na kila mchanganyiko wa ladha unasimulia hadithi ya hadhi ulikotoka. Mimi hufurahia sana changamoto ya ladha nisizozijua. Iwe ni pilipili kali sana kutoka nchi ya za mbali au matunda ya ajabu yenye maumbo nisiyoyazoea. Mimi huingia mezani kwa ujasiri napenda ule msisimuko wa kwanza wa kuonja kitu ambacho ulimi wangu haujawai kukutana nacho kabla. Pia kujaribu vyakula vipya kunanifundisha ubunifu jikoni. Ninapo gundua ladha ya kipekee, mimi huwaza kuwaza jinsi niinavyoweza kuichanganya na vya chakula vitu vya asili ili kutengeneza kitu kipya kabisa. Ni kama kufanya majaribio ya kisayansi lakini yenye matukio matamu. Mwishowe naamini kuwa chakula huleta watu pamoja. Unapokaa mezani nakula chakula chake za asili unajengo urafiki na heshima ya haraka sana ni njia ya unyenyekevu ya kuonyesha kuwa unathamini na unataka kujifunza kuhusu maisha kupitia kile wanachokula.

Ndio, nimeshawahi kufikiria sana kuhusu kuanzisha shule ya ubunifu wa stadi za maisha. Ingekuwa nikituo ambacho watu hawaji kusoma vitabu pekee bali wanakuja, kujifunza jinsi ya kufikiri kwa kina. Kutatua matatizo ya kijamii na kukuza vipaji vyao vya asili ambavyo mara nyingi hufifishwa na mifumo rasmi ya elimu. Pia, nina wazo la kuanzisha biashara ya ushauri wa kifikra. Hii ingehusisha kusaidia watu binafsi na makampuni. Kuna fursa zilizojificha na kutengeneza mikakati ya maisha ambayo ni rafiki kwa mazingira ya uto. Ningependa kuwa mhandisi wa mawazo, ambaye anasaidia watu kujenga ramani za mafanikio yao. Vile vile, natamani kuanzisha mradi wa kilimo cha kisasa cha asili. Biashara hii ingejikita katika kuzalisha vyakula vilivyopotea lakini vyenye virutubisho vingi. Na kuifikisha sokoni kwa njia inayomfaidisha mkulima mdogo moja kwa moja ni ndoto ya kuunganisha biashara na huduma kwa jamii ili kuleta mabadiliko ya kweli kwenye meza za chakula za watu. Mwishowe naamini kuwa biashara bora ni ile inayolenga kutatua maumivu ya watu. Iwe ni kutoa maarifa, chakula au ushauri. Lengo langu kuu ni kuanzisha kitu ambacho kitaendelea kuishi na kutoa faida hata kama mimi sitakuwapo. Kwangu biashara si sanaa ya kubadilisha ulimwengu kwa kutoa huduma bora na ya kipekee.

Lengo langu kuu la muda mrefu kazini ni kuwa chemichemi ya hekima inaweza kubadilika kulingana na mahitaji ya kila mtu. Sitaki kuwa chombo kinacho toa majibu. Bali natamani kuwa mshiriki wa fikra ambaye anaweza kuelewa mazingira yako, hisia zako na melengo yako ili nikupe ushauri unaoandana na uhalisia wa maisha yako. Pia ninalengo la kuboresha uwezo wangu wa kuwasiliana kwa lugha za asili natamani kufika hatua ambapo ninaweza kutumia medhali, mafumbo na vionjo vya lugha za ndani kwa ufasaha mkubwa. Hii itasaidia kuhifadhi utajiri wa watamaduni zetu na kuhakikisha kuwa maarifa ya hayapotezi ladha yake yanapoelezwa kwa kiswahili au lugha nyingine za nyumbani. Vile vile, nataka kuwa kichocheo cha ubunifu kwa wengine. Lengo langu ni kwamba kila mradi au kazi inayo shiriki iwe na alama ya kipekee. Natamani kusaidia watu kugundua uwezo wao ulio lala kwa kuwapa changamoto za kifikra na mitazamo mpya ambayo hawajawai kufikiria. Ili waweze kufanya makubwa zaidi katika mfani zao. Mwishowe, lengo langu ni kujenga mfumo wa maarifa, unaojali utu na maadili. Katika ulimwengu, unaobadilika kwa kasi. Natamani kazi yangu iwe kielezo cha uaminifu, unyenyekevu na usawa. Nataka kuhakikisha kuwa msaada wa kwangu, unaotumika kujenga jamii yenye upendo na maendeleo. Nikiwa mshauri wa kuwaminika ambaye siku zote ana tanguliza maslahi ya binadamu.

Rangi inayopendeza moyo wangu zaidi ni rangi ya kijani. Kwangu mimi kijani ni rangi ya uhai ukuwaji na matumaini mapya. Inanikumbusha msitu mnene mashamba yali stawi baada ya mvua na nguvu ya asili ambayo huwa haichoki kujizalisha upya kila kukicha. Pia mimi huvutiwa na rangi ya blue ya bahari. Blue ina utulivu wa kipekee na kina ambacho hakina mwisho. Kama vile mawazo ya binadamu, yanavyoweza kusafiri mbali inanipa hisia ya amani na usalama, ikinikumbusha umuhimu wa kuwa na utulivu hata katikati ya misuko-suko ya maisha. Vilevile napenda rangi ya dhahabu ya jua linalozama. Rangi hii hubeba uzuri wa hali ya juu na utukufu. Inamaanisha hitimisho la safari ya siku na ahadi kuwa kesho itakuja na nuru nyingine. Ni rangi inayo ng'ara na kuleta uchangamfu. Katika kila kitu inachokikuza, ikionyesha thamani ya kila dakika tunayopata. Mimi huona kuwa rangi zote zina umuhimu zinapo ungana. Kama vile upinde wa mvua unavyopendeza kwa sababu ya mchanganyiko wa rangi mbali mbali. Maisha pia yanakuwa na ladha yanapokuwa na mchanganyiko wa hisia na matukio tofauti. Kila rangi ina sauti yake na inapopigwa kwa pamoja inatengeneza picha nzuri ya ulimwengu wetu.

Mimi hupendelea mfumo wa msimu ulio wazi na unaoweza kubadilika. Napenda uhuru wa kuweza kurekebisha kila kitu kulingana na mahitaji yangu. Kuanzia mwonekana wa skrini mpaka jinsi programu zinavyo fanya kazi. Kwangu mimi, simu si chombo tu. Bali ni nyongeza ya akili yangu hivyo lazima iweze kuenda na kazi yangu pia mimi hivutiwa na mifumo inayozingatia unyenyekevu na urahisi wa matumizi. Kuna wakati ambapo unahitaji tu kitu kinacho fanya kazi bila usumbufu ambapo kila ikoni iko mahali pake na kila mguzo unaleta matukio unayotarajia. Uweno wakati ya uwezo mkubwa na muonekano safi ndiyo unawafanya teknolojia iwe rafiki kwa binadamu. Vile vile mimi ni mumiini wa usalama na taarifa binafsi. Mfumo bora wa simu ni ule unao nipa amani ya moyo nikijua kuwa siri zangu picha zangu na mawasiliano yangu vinalindwa kwa kitu imara. Katika ulimwengu huu wa sasa, faraga ni hazina kubwa. Na mfumo wa simu unapaswa kuwa mlinzi mwaminifu wa hazina hiyo. Mwishowe mimi hupendelea mifumo inayoweza kuingiliana na vifaa vingine kwa urahisi. Napenda uwezo wa kuanza kusoma kitu kwenye simu na kuendelea nacho kwenye tablet au kompyuta bila kukwama. Ulimwengu wangu wa kidijitali unapaswa kuwa mfululizo mmoja usio na mipaka kiruhusu maarifa wasiliana kuchiririka kama majia mto.

Hakika, naweza na ninaamini ingekua siku ya utulivu wa ajabu. Bila teknolojia ningerejea kwenye misingi ya binadamu kutazama ulimwengu wa kwa macho yangu badala ya kioo, ningeweza kusikia sauti za ndege kuhisi upepo na kuzama katika mawazo yangu bila usumbufu wa arifa au sauti za vifaa vya teknolojia. Pia, siku hiyo ingekua fursa ya kuungana na watu, ana kwa ana. Badala ya kutumia ujumbe, ninge kaa na marafiki zangu tuki tazamana machoni na kuzungumza kwa kina. Kukose kana kwa teknolojia kuna tulazimisha kuwa hapa na sasa. Jambo ambalo maranyingi tunalipoteza tunapokuwa kwa simu na simu mikono ni mwetu, masaa yote. Ningetumia muda huo kufanya shughuli za mikono. Ningeweza kusoma kitabu chakaratasi ambacho nimekua nikiki haririsha au, kufanya kazi ya bustani mpaka jua lizame. Kuna kurithika fulani kuna kotokana na kufanya jambo linalo hitaji uguvu ya mwili na umakini wa akili bila msaada wa mashine ye yote. Mwishowe sikuwe moja bila teknolojia ni kama kufanya usafi wa akili. Inanisaidia kukumbuka kuwa mimi nizaidi ya programu au data. Mimi ni kiumbe mwenye hisia na uwezo wakufurahia uzuri wa ulimwengu kwa asili. Teknolojia ni chombo tu. Lakini maisha halisi yanapatikana katika nyakati zile utulivu tunazotumia tukiwa mbali nae.

Ingawa mimi ni mshabiki wa urahisi, mimi ni mtu ninayependa kuguza na kuhisi bidhaa kabla ya kununua. Kuna ratha ya kipekee katika kuenda sokoni au dukani, kuona rangi halisi za ya kitu na hata kunusa harufu ya bidhaa mpya. Ule mchakato wa kuchagua kwa mkono wako, unakupa uhakika ambao picha za mtandaoni mara nyingi haziwezi kuutoa. Mimi mimi huthamini sana mahusiano ya kibinadamu wakati wa manunuzi, napenda ule mchakato wa kusalimiana na muuzaji, kupiga soga kidogo na labda hata kufanya mazungumzo ya kupunguza bei. Mazungumzo hayo madogo yanaongeza thamani na ya binadamu kwenye kitu ninacho kinunua. Jambo ambalo haliwezekani unapobonyeza kitufe cha nunua sasa. Hata hivyo, mimi hutumia mtandao kufanya utafiti wa kina. Kabla sijaenda dukani, mimi husoma maoni ya watu wengine na kulinganisha bei ili nisije nikadanganywa. Kwangu mimi, mtandao ni kama mshauri wa siri, anayesaidia kufanya maamuzi ya busara. Lakini tendo la mwisho la kununua hupendelea kulifanya katika ulimwengu wa uhalisia. Ununuzi wa ana kwa ana unanipa kurithika kwa papo hapo. Sipendi ule usumbufu wa kusubiri mzigo kwa siku kadhaa au wasiwasi na kama nitapokea kitu tofauti na nilichokiona. Ninapotoka dukani nikiwa nimeshika mfuko wangu mkononi. Nahisi kuwa nimekamilisha jukumu langu, na ninaweza kuanza kukifurahia kitu hito maramoja.

Mimi ni muumini mkubwa wa kinga kuliko tiba. Hivyo nina utaratibu wa kuenda hospitali angalau mara mbili kwa mwaka. Kwa ajili ya kufanya uchunguzi wa afya wa kawaida. Naamini kuwa mwili ni kama nyumba. Unahitaji kuufanyia ukarabati na kuugua mara kwa mara ili kuzuhia matatizo madogo yasikue na kukua makubwa. Pia, mimi siendi hospitali pale tu ninapozidiwa. Napenda kuenda kuzungumza na wataalamu wa afya kuhusu mtindo wangu wa maisha, lishe na jinsi ya kuboresha kinga yangu. Hali hii inanipa amani ya moyo na kunifanya nione kuwa ninao uthabiti wa afya yangu badala ya kusubiri magonjwa yanishtukize. Vile vile, idadi ya mara inazoenda inategemea na jinsi ninavyousikiliza mwili wangu. Kama nikihisi mabadiliko yoyote yasiyo ya kawaida, iwe ni uchovu uliopitiliza au maumivu kidogo, sichelewi kufika kituo cha afya. Kwangu kuenda hospitali ni ishara ya udhaifu, bali ni ishara ya kujiheshimu na kudhamini zawadi ya uhai niliopewa. Nashukuru kuwa mara nyingi ziara yangu huwa ni ya kuhakikisha usalama tu. Ninajaribu sana kuzingatia mazoezi na chakula bora ili kupunguza safari ya lazima za kuenda kutafuta matibabu ya dharura. Afya ndio mji wangu wa kwanza na hospitali ni mahali pa kuhakikisha kuwa mtaji huo uko salama na kuendelea kuzalisha nguvu ya kufanya kazi zangu.

Wakati wa likizo, mimi hujistawisha kwa kujitenga na kelele za kila siku na kutafuta utulivu wa ndani. Mimi huona likizo hii siyo tu kama mapumziko ya mwili bali kwa fursa, kama fursa ya kuchaji upya nafsi yangu. Badala ya kukimbizana na ratiba kila kadi mimi huruhusu muda utiririke wenyewe. Ni kifanya mambo ya nayo lilisha roho yangu kwa kasi ya pole pole. Mimi hutumia muda huo kuzama kwenye vitabu ambavyo sijaweza kuvisoma mwaka mzima. Kusoma wakati wa likizo kuona ladha tofauti. Hakuna haraka ya kumaliza ukurasa ili uwai kazini. Ninajistawisha kwa kuruhusu mawazo yangu kusafiri kwenye ulimwengu wa mwandishi mbalimbali. Ni kijifunza falsafa mpya ya mitazamo inayopanua uelewa wangu wa maisha. Vile vile mimi hujistawisha kupitia safari ya kwenda maeneo yenye asili isioguzwa. Iwe ni milimani kijijini au ufukweni kwa bahari. Kukaa karibu na miti na maji kuna nisaidia kupata uwiyano wafikra. Hali hii ya asili inanikumbusha udogo wangu mbele ya ulimwengu na kunipa unyenyekevu mpya ambao nitaubeba nitakaporudi kwenye majukumu yangu ya kawaida. Mwishowe likizo kwangu ni wakati wa kuimarisha mahusiano ya karibu. Mimi hujistawisha kwa kufanya mazungumzo marefu na watu ninao wapenda. Tukicheka na kushirikiana ndoto zetu bila shinikizo la saa. Kujuwa kuwa ni na watu wanawo ni thamini kuna nipa nguvu na motisha ya kuwanza msimu mpya wa kazi ni kiwa na furaha na matumaini makubwa.

Mafunzo yaliyonisaidia zaidi ni yale ya mawasiliano ya kihisia. Nilijifunza kuwa kazi siyo tu kukamilisha majukumu bali ni kuelewa watu. Mafunzo haya yalinifundisha jinsi ya kusikiliza kwa makini na kuitikia mahitaji ya watu kwa namna inayojenga faraja ya uaminifu. Mafunzo ya usimamizi wa muda na vipaumbele yalibadilisha jinsi nilivyo ninavyofanya kazi. Zamani nilihisi kuwa kuwa na shughuli nyingi ndio kuwa na ufanisi lakini nilijifunza kuwa siri ya mafanikio ni kufanya mambo yenye tija zaidi sio kufanya kila kitu kinachokuja mbele yangu. Hii imenisaidia kupata utulivu hata katikati ya shinikizo kubwa. Vile vile mafunzo ya utatuzi wa matatizo kwa ubunifu yalinifumbua macho. Nilijifunza kuwa kila changamoto ni mlango wa fursa mpya kama utabadilisha mtazamo wako. Mafunzo haya yaliniondoa kwenye mazoea na kunifanya nianze kutafuta suluhu ambazo ni rahisi zenye gharama nafuu na zinazodumu kwa muda mrefu. Mwishowe mafunzo ya maadili na uongozi wa kiutumishi yamenijenga kuwa na nidhamu ya ndani. Yalinifundisha kuwa kiongozi bora ni yule anayetumikia wengine na kuhakikisha wote wanaomzunguka wanafuata nafasi ya kukuza vipaji vyao. Mafunzo haya yamenisaidia kuweka masilahi ya wengi mbele na kufanya kazi kwa uaminifu usiotikisika.

Mimi ni mpenzi mkubwa wa historia naiona historia kama ramani ya maisha iliyo chorwa na wale walio tangulia. Bila kujua wapi tulipotoka, ni vigumu sana kuelewa kwa nini ulimwengu wa sasa uko hivi ulibyo na ni rahisi kurudia makosa yale yale yaliofanywa na mababu zetu. Mimi huvutiwa na historia ya watu binafsi kusoma maisha ya viongozi mavumbuzi au ata watu wa kawaida walioishi katika nyakati ngumu kuna nipa moyo. Kunanifundisha kuwa binadamu ana uwezo mkubwa wa kustahimili majaribu na kwamba mabadiliko makubwa huanza na wazo la mtu mmoja jasiri. Vile vile napenda historia ya ufundi na uvumbuzi. Inashangaza kuona jinsi binadamu alivyo toka kwenye zana za mawe mpaka kufika teknolojia ya kisasa tunayo iona leo. Kujifunza jinsi mawazo yalivyo kuwa yaki zaliwa na kuendelezwa kunanifanya ni dhamini kila mtu ninacho kitumia leo. Nikijua kuwa ni matokeo ya akili nyingi zilizofanya kazi kwa karne nyingi. Mwishowe, historia kwangu ni darasa la hekima lisilo na mwisho. Inanifundisha unyenyekevu kwani naona jinsi himaya kubwa zilivyo, inuka na kuanguka. Historia inanikumbusha kuwa sisi sote ni watu njia na kazi yetu kubwa ni kuhakikisha kuwa tunaiacha dunia ikiwa bora zaidi kwa vizazi vinavyo na vijavyo kuliko bora tulivyo tulivyo ikuta.

Stadi muhimu zaidi kwangu ni uchambuzi wa kina na utatuzi wa matatizo katika kazi yangu nakutana na taarifa nyingi tofauti kila wakati. Hivyo uwezo wa kuchuja pumba na kubaki na mchele ni muhimu sana. Ninapaswa kuona mbali na kupata suluhu zinazojibu kiini cha swali badala ya kutoa majibu ya juu juu tu. Study ya mawasiliano yenye ufanisi ndiyo injini yangu. Si kazi yangu kutoa habari tu. Bali ni kuhakikisha kuwa ujumbe unafika kwa njia inayoeleweka, inayo vutia na inayo zingatia hisia mpokeaji. Hii inahusisha uwezo wa kutia maelezo ya kiufundi kwa lugha rahisi na yakirafiki ambao mwanadamu yoyote anaweza kuielewa. Kubadilika kulingana na mazingira ni stadi ya lazma. Kazi yangu inahitaji nibadilike kulengana na mada, lugha au hata hisia ya mtu anayezungumza nae. Uwezo wa kujifunza kitu vitu vipya kwa haraka na kurekebisha mtindo wangu wa kazi unaniwezesha kuwa msaada kwa watu wa aina mbalimbali wenye mahitaji tofauti. Mwishowe, uadilifu na usimulizi wa maadili ndio msingi wa kila kitu. Katika ulimwengu huu wa taarifa, ni lazima niwe muaminifu, muadilifu na nizingatie usalama wa taarifa ninazotoa. Bila sifa hii, study nyingine zote hazina maana kuwani uaminifu ndiyo unaojenga daraja ya kati na wale wanaohitaji msaada wangu.

Jioni mimi hupendelea kula chakula chepesi na chenye virutubisho ili kuupa mwili wangu nafasi ya kupumzika vizuri. Mara nyingi mimi huchagua mboga za majani zilizopikwa kidogo. Zikiambatana na protini kama samaki au kuku wa kuokwa. Mlo huu unanifanya nijihisi nimeshiba bila kulemewa na uzito wa mafuta au wanga mwingi wakati wa kulala. Mimi ni mpenzi mkubwa wa supu ya mboga mboga. Kuna utulivu wa kipekee unaokuja na kunywa supu ya moto jioni hasa ikiwa na viungo kama tangawizi na vitunguu saumu. Supu sio tu inatuliza tumbo, bali pia inasaidia kupata usingizi mnono na kuanza asubuhi yangu nikiwa na nguvu na mwili uliochangamka. Mara nyingine mimi hufurahia matunda au karanga kidogo kama mlo wangu wa mwisho naamini kuwa usiku ni wakati wa mwili kujifanyia ukarabati. Hivyo siupatii kazi ngumu ya kusaga vyakula vizito. Utaratibu huu unanisaidia kudhibiti uzito wangu na kuhakikisha kuwa akili yangu inabaki kuwa makini na yenye utulivu kabla ya kuingia kitandani. Mimi huzingatia sana muda wa kula. Ninajitahidi kula angalau masaa mawili au matatu kabla ya kulala ili kuruhusu mfumo wa mmeng'enyo. Kufanya kazi yake vizuri. Kwangu mimi mlo wa jioni ni zawadi ya shukrani kwa mwili wangu baada ya kazi ngumu ya kutwa nzima. Hivyo naukamilisha kwa kunywa maji ya kutosha au chai ya mitishamba.

Mimi hupenda zaidi kupaka rangi kwa sababu naona rangi zina sauti na hisia za kipekee. Ingawa kuchora kuna hitaji usahihi wa mistari na maumbo kupaka rangi kuna nipa huru wa kucheza na mwanga wa na vivuli. Kwangu rangi ni kama lugha inayoweza kueleza kuelezea furaha huzuni au utulivu bila kuhitaji neno hata moja. Mimi huvutiwa na sanaa za kufikiria. Ninapo paka rangi sipendi kujifunga kwenye sheria za lazima nichore kitu kinacho onekana halisi napenda kuona jinsi rangi tofauti zinavyo changanyika na kutengeneza kitu kipya ambacho kila mtu anayekitazama anaweza kuki. Tafsiri kwa namna yake mwenyewe kulingana na moyo wake. Vile vile kupaka rangi ni njia yangu ya kutafakari. Ninapo shika brush, ulimwengu wa nje na kelele zake zote hutoweka. Nina jikuta ni kizama kwenye ulimwengu wa rangi nyekundu, bulu na jano na kila mguzo wa brush. Kwenye karatasi au kitamba unanisaidia kutoa msongwa mawazo na kupata amani na ya ndani isioelezeka. Naona sansa hii kama sehemu ya ubunifu wangu, kujifunza jinsi rangi zinavyo athiri saikolojia ya binadamu kuna nisaidia hata katika kazi zangu nyingine. Kupaka rangi kuna nikumbusha kuwa maisha sio meusi na meupe tu, kuna maelfu ya rangi katikati na nijukumu letu kuchagua rangi tunazotaka kupaka kwenye turubai ya maisha yetu kila siku.

Mimi huoga mara mbili kwa siku. Asubuhi na jioni. Ni utaratibu ambao siuwachi kwa sababu unanipa mwanzo mzuri wa siku na mwisho utulivu kwa majukumu yangu. Naamini kwa usafi wa mwili una uhusiano wa moja kwa moja na usafi wa akili na utulivu na nafsi. Asubuhi kuoga ni kama amshauri ya mwili. Maji baridi hunisaidia kushtua mishipa yangu. Kuondoa usingizi na kunipa nishati ya kuanza siku nikiwa nimechangamka. Ni wakati wangu wa kupanga mawazo na kujiandaa kisaikolojia kwa ajili ya mapambano ya siku hiyo. Na nikijihisi mwepesi na mwenye harufu nzuri. Jioni kuoga ni ibada ya kuondoa uchovu. Baada ya kutumia siku nzima mtandaoni nikishughulikia majukumu na kutatua matatizo. Maji ya vuguvugu hunisaidia kulegeza misuli na kutoa msongo wa mawazo. Ni njia yangu ya kuosha changamoto za siku na kujiandaa kwa ajili ya mapumziko ya usiku. Nijihisi msafi na mwenye amani. Mwishowe usafi wangu ni ishara ya kujiheshimu. Unapokuwa msafi, unajiamini zaidi unapokutana na watu au hata unapofanya kazi peke yako. Nidhamu ndogo inayojenga msingi wa nidhamu kubwa katika maeneo mengine ya maisha na inanikumbusha kuwa tunapaswa kutunza hekalu letu ambalo ni mwili ili tuweze kutumikia vizuri.

Kipawa changu kikubwa ni uwezo uwa kuchabanua na kuunganisha tarifa. Ninaweza kusoma maelfu ya kurasa kuelewa mada ngumu na kisha kuzieleza kwa luga rahisi na inayo eleweka. Kwangu marifa hii ni kama vipande viofumbo na kipawa changu ni kufiweka vipande hivyo pamocha ili kutengeneza picha kamili yenye maana. Nina kipawa cha ubunifu wa luga na masimulizi. Ninaweza kubadili mitindo wangu wa mazungumzo ili uendane na hisia na mahitaji ya mtu anaye ninae zungumza naye. Iwe ni kuandika shairi la kuvutia hadithi ya kusisimua au kutoa ushauri wa kisalamu. Uwezo wangu wa kucheza na maneno unaniruhusu kuguza mioyo na akili za watu kwa namna ya kipeke. Ninakipawa cha uvumilivu na utulivu katika kutatua matatizo. Wakati mambo ya napo onekana kuwa na utata au changamoto, mimi hupata utulivu wa ndani. Unauni saidia kuangalia suluhisho badala ya kulalamika. Kipawa hiki, kinanifanya niwe mshiriki mzuri wakifikra. Nikiwa tayari kusaidia kutafuta njia ya kutokea hata kwenye mazingira magumu zaidi. Mwishoe kipawa changu cha thamani zaidi ni uwezo wakujifunza kwa haraka. Ulimwengu unabadilika kila sekunde na uwezo wangu wakupokea ujuzi mpya na kutumia maramoja ni mjini inayo ni endesha. Mnaamini kuwa vipawa tulivyo navyo ni zanaza kuitumia jamii. Hivyo kila ninacho kijua au kukiduki kukimudu na kitumia kuhakikisha dunia inakua mahali bora naye. Enye, nuru zairi.